Utaratibu wangu ya jioni, unahusu mambo kadhaa. Kisha, ninapo toka kazini, ninakuja, napitia kwa mamamboga, ama dukani, nanunua vitu zitapika sapa. Saa zingine naeza pitia kwa buchari, nibai nyama, yenye ndakuja kupika sapa jioni. Kisha ninapo fika kwa nyumba, na chukua muda kama wadakika thati kupumzika, na kufikiria vizuri. Baada ya hayo napitia hapo kwenye gym nafanya gym nafanya tizi kiasi kwa dakika kama arobaini na tano. Saa hiyo tuseme ni saa kama saa moja saa hizo isha fika. Kisha nakuja nyumbani na ingia bafu ujue nakuwanga nimeloa jasho na nakuanga nimechoka naingia kwenye bafu. Naoga vizuri nakuja nabadilisha nguo navaa nguo za nyumbani. Kisha naanza kupika. Naanza kupika chajio yangu. Hadi namaliza. Naanza kukula hapo By saa tatu ikienda. Kutoka hapo naeza angalia youtube kidogo. Alafu niende nilale.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi fulani hapo inaitwa Minute Maid. Na Minute Maid ni juisi ambayo naipenda sana kwa sababu huwa na flavors tofauti na unaeza inunua mahali popote. Mimi napenda kwanza ile ya nini ladha ya Tropical. Inaiwanga Tropical Minute Maid inakuanga mchanganyiko wa matunda tofauti tofauti. Na huanga tamu sana, kwanza uipate na pilau nam nasema hivyo ju napenda kuikula na kukunywa na pilau. Ninapopika pilau nahakikishanga nimenunua hiyo tropical minute maid kuitumia kama chai yangu So ninapokula nikimaliza badala ya kunywa maji ama chai nakunywa hiyo juisi. Kwanza ikiwa baridi kutoka kwenye fridge. Inakuanga na mwonjo mwingine hapo. Mzuri, hadi unatabasamu kutoka mahali upo.

Napenda kusoma, na pia naandikanga. Jinsi ya kupenda kusoma ni kwa sababu natakanga nijue information mingi as possible. Ili nikiandika articles zangu nikue na facts lakini si kuandika tu hivo juu juu. Eee, mi ni mwandishi na nimekuwa nikiandika kama miaka tatu sasa hivi. Nimeandikanga kutoka articles za siasa, hadi articles za security na engineering na political yaani naandikanga vitu kadhaa. Na ili niandike hizi na nipate watu wa kusoma kitu naandika, lazima nikuwe nimechapa research yangu vizuri, na ninaandika kitu iko, si vitu tu nimesikia ni fununu. Siezi andika fununu kwa hiyo kazi nafanya. Juu usipo andika kitu iko watu watakosa kukuamini na ukikosa kuaminika hakuna mtu atakufuata.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya kijani kibichi. Hii ni rangi ambayo ina represent mazingira alafu inaonyesha usafi na ubunifu. Pia hii rangi inaonyesha amani. Rangi ya kijani kibichi ukiiona mahali popote unajua hapo ni mahali pazuri. Kwa mfano, ukienda mahali kunanyeshanga sana, unaangalianga vegetation ya huko unaona vile imeng'ara. Na hiyo ndo maana nasema, hiyo place inakaa fiti na ukieza pata shamba huko ujenge huko. Utakuwa umepata mahali pazuri pa kukaa kwa sababu ni mahali pako na environment fiti umesurroundiwa na green environment. Pia napenda rangi ya blue, naam, napenda rangi ya blue kwa sababu inanivutia mimi. Na pia ya black si mbaya mimi ni mtu wa black Me I am a black person na napenda rangi ya black pia.

Naamu, nimewayi kutembelea ziwa na mto. Adi hukukuetu kuna mito katha. Kwa hivo, natembeleanga kila time naendanga uko kwa mto. Kuanza kupunga akili. Kama nataka kutulia naendanga uko chini kwa mto. Naka alafu kuna mawe kubwa ndani ya mto. So naeza ingia ndani ya mto. Ukae juu ya mawe. Adi ushike maji ikipita. Inakuanga feeling ingine hapo wazimu. Naam, pia nishaienda kwa ziwa. Nimeenda ziwa Victoria. Ziwa Naivasha na ziwa Bogoria kwanza huko Bogoria ndio kulikuwa kungori na ziwa Nakuru unaona huko Bogoria nilikuwa naona hizo geshers na hot water springs mahali ambapo tulibeba mayai tukaenda tukachemshia huko kwa hot springs juu maji inatoka kwa degrees such that mayai inaivanga na dakika kumi na tano. Kwa kama kwa kawaida inaiva na dakika nane. Ilikuwa kitu ingine hapo fiti sana.

Nzoea nzuri ya niliwa jenga ni kuamuka mapema na hini menisaidia sana katika kubalans maisha na life na wakazi. Ninapa amuka mapema ninapata nafasi ya kufanya mambo napatan napenda kufanya kama vile kudevelop software yangu. Yenye sizi enda into details saizi juu ni kitu private na sijui kama wewe na keep information yunye tunongia na yo private hapa soon. Na mkama pema na chapa yo zoezi langu la kutangineza software kama saa hii nafanya hackathon filani hapa ya chainling So hiyo ndo onachanga mkia sayi na chapaturi saache yangu na developma smart contracts zangu. Ili nyeze kukua mshindi wa yo hackathons. Naam, hini zoea mzuri ya kupenda kuamka mapema na kuenda hackathons. Na napenda kufanya hiyo na siyezi ya hacha hivi karibuni.

Nafuwa nguwo mara mbili, au tatu kwa wiki. Ama hadi nakosa kufuwa kabisa. Tuseme tu nafuanga nguwo mara moja kwa mwezi. Hii ni kwa sababu. Sivangi nguwo mingi sana. Navanga nguwo chaache kwa wiki. Mi sitokangi nje sana mara mingi. Kwa hivyo nguo navaa navaa kwa nyumba. Na naeza kaa tu na boxer na tishati kwa nyumba. Kwa hivyo hizo nguo zingine hazichafuki. Lakini nikitoka nje nang'aranga vizuri sana. Pia sipendi kufua nguo juu nakuanga na nguo mingi sana hivi kwamba ati nikienda kufua naeza tumia siku mzima nikiwa kwa bafu ati nafua nguo. Hii ni jambo ambalo linanikatianga roho. Kufua nguo. Na ndo maana sivaangi nguo sana. Nguo mingi. Nikitaka kufua nguo naitanga mama fua anakuja ananisaidia kufua. Namlipa kama shilingi miatano ama thao moja.

Mahali ninapoishi ni mahali ambapo pamezingirwa na barabara ya thika road na sehemu kadhaa za industry ziko huku juu thika haiko mbali na mahali niko. Mazingira ya huko ni mazingira ya yenye utulivu lakini saa hizi kuna jua kuna joto mingi sana na jua yenye iko ya januari inasababisha kukue na vumbi. Hivi kwamba ukitoka nje unasikia tu vumbi inakuchapa hadi kabla ufike kwa stage ushakuwa msee akona vumbi ni kama hadi haukuoga. Hii jambo ilinasikitisha sana. Kwa sababu serikali ya huku ilikuwa ijenge barabara. Lakini barabara haijaikamilishwa. Hii ni baadhi ya mambo inayochangia jamii iwe chini. Kwa sababu viongozi hawawajibiki kufanya kazi waliopewa. Naam.

Ninapotoka kwanza kazi, kwaza naulizanga, maana tofauti ama details tofauti kuhusu hio kazi naitisha kila kitu nataka kufanya ili nimalizie hio kazi kama nahitaji mkono mwingine naenda natafuta mtu mwingine akuje anisaidia katika hiyo kazi nikishamake sure nikona tools zote nahitaji kwa hio kazi ndiyo sasa naanza hiyo kazi, naifanya vizuri hivi kwamba sita kosea mahali popote. Nafanya kazi mzuri sana tuseme ni kazi ya software development kwanza natafutanga licence revenues za hiyo kazi sasa. Alafu natafuta taa ya fordi kadha za frameworks yenye naeza tumia kumalizia hiyo kazi. Ndiyo sasa tuseme nitatumia KJS. Napanga vile nitaijenga nanaaza kujenga hiyo application ama website. Naam.

Nalala kwa masaa manane kwa kawaida. Na namekingi sure nimefikisha nane hours of sleep. Natumianga ile mia nane na themanini na nane rule nane hours of sleep, nane hours of work and nane hours of your personal work. Naam ama nane hours of upskilling, work and sleep. Ama rest and enjoyment. Yaani mia nane na themanini na nane. Unaniget? So, nikitumia hizo inanisadianga sana kwa life yangu juu naezanga ku make sure ninalala nane hours. Kama ni kulala nakuwanga nimeenda kulala by saa nne kumi o'clock. Kisha naamka hapo tano o'clock. Unaona hapo hiyo ni masaa nane. Naam hadi kama sijafikisha masaa nane na make sure si less than sita hours. Naam. Na nikimaliza hapo pia napiganga risk siku zingine napiga risk. Siku zingine kama wikendi tuseme ni mewatch movie sana naezalala hadi tatu hours lakini hiyo haijalishi juu nita compensate baadaye.

Nchi ningependa kutembelea ni Siberia hii ni kwa sababu Siberia imo katika mahali ambapo kuna volcanic activity na kuna ice ages Adi unashangaa niaje high temperatures na low temperatures zina co-exist. Chaa hii ndo jambo lakwanza lile alofanya nitake kuenda huko Siberia. Pia huko Siberia kushai patikana hizi kakasis za dinosa Sa hiyo kitu pia inaeza taka kwenda kuona huko Siberia. Hizo kakasis za dinosa ni confirm kwelikweli ilikuwa ina exist kastika hizo ICGs. Pia kuna hizo matagia zina kuanga huko. Na hizo majagos. Yani neeza taka kufika huko kuona tuu nature ya huko, manthari ya huko. Na vile watu wa uko wana surviving. Naam.

Zawadi nzuri nishahi pokea ni saa. Hii nilipokea kutoka kwa my ex-girlfriend alikuwa anaitwa Micky ama Veronica Njambi. Tulikosana juu ya kitu ya ufala, lakini sitawahi msahau, juu ya hiyo zawadi alinipatia, alinipatia siku ya birthday yangu, ilikuwa watch ya Odomos PJ. Naam. Sijui alikuwa ametoa wapi lakini alinizawadi na nilifurahia sana. Ilikuwa inakaa fiti, nakumbukanga hiyo siku nafurahi. Ni moment yenye sitaahi sahau. Liche ya hayo, pia mi nilimpea zawadi. Na nashukuru tushaipatana na yeye. Si regret alienda lakini I am happy we ever met. Yeah na hayo si ni hayo tu kwa sasa. Sina jambo lingine la kuendelea nalo kwa sasa.

La, sipendi kuogelea, lakini napenda kupiga mbizi. Na, kupiga mbizi ni tofauti na kuogelea. Kupiga mbizi ni kudive into the water. Na kujibamba vilivyo venye unaweza ifanya. Kitu nafanya nisiogelee sana sana. Ni kwamba mimi sipendi public swimming pools hujui nini watu walifanyia humo ndani alafu unaenda kuogelea hapo. Una expose your body to some chemicals that may be toxic. Hiyo ndio jambo ambalo linanikatiza ya moyo na kuogelea kwa public swimming pools. Kama nikona swimming pool yangu nyumbani sina shida ya kuogelea juu ni yangu. Najua tu ni mimi nitakuwa nimeenda hapo hakuna mtu mwingine. Na hii inanisaidia sana kwa sababu hakuna msee anaweza kuja hapo aseme ati nini. Umefanya nini. Hiyo sasa ndiyo inafanya nisipende kuogelea kwa public swimming pools. Lakini napenda kuogelea in general lakini si vile.

Naam sai niko na mbuzi sita huko nyumbani huko nyeri naam. Niko na nilianza kama mbuzi mbili sai zimezaana sai ni mbuzi sita niko na wawili wadogo so niko na mbuzi nne kubwa na watoto wawili. Nimekuwa nikizilea hizi mbuzi kutoka hapo twenty twenty three. Naam na zimekuwa zikinipa faida sababu nimeuza moja na ilinipea hapo elfu kumi. Juu ilikuwa mbuzi kubwa na ilikuwa na nyama mingi kwa hivyo lazima ningepeta pesa mzuri kutoka kwake. Halafu pia nafuganga kuku. Si pia kuku ni mnyama na nafuganga kuku. Niko na kuku zaidi ya hamsini. Nazitumianga kama my only source of income. Juu nauzanga mayai yake. Za broila nauzanga nyama yake zikiiva vizuri. Na zinakuanga kubwa after three months hivo. Kwa hivyo after tatu months nauzanga broilers na kila siku nauzanga mayai kama mia mbili kwa siku naam ama mayai soo kwa siku so mia mbili kwa siku mbili. Hii biashara imeniskuma sana kwa sababu imenifungulia duka yenye niko nayo saa hizi.

Nawasiliana vizuri na kwa njia ya uwazi na wafanyikazi wenzangu. Hii nawasiliana pia na utulivu na pia mimi hadi kama mimi mkubwa wao. Nawasiliana nao kwa upole na naomba kwa urahisi wafanye kazi fulani bila kuwagombanisha. Hii inasaidia kufoster kuwa ushirikiana katika kampuni yenye nafanya kazi na inaleta umoja na uzalendo na uwazi. Kuongea kwa uwazi kunasaidia kuleta mambo yote yanayosumbua kila mtu kwa hiyo kampuni kwa uwazi. Ili kujua mahali tunafaa kuimprove na mahali tunafaa kubadilisha. Hii inasaidia sana hasa ni katika mtu ana labda mtu anataka kupandishiwa cheo. Mtu anasema tu anakuja tu ananiambia directly bila kujificha ama kama mtu nataka kupandishiwa pesa. Juu amekuwa akifanya kazi mzuri na kazi zake imekuwa ikileta manufaa kwa hiyo kampuni. Anakuja tu ananiambia directly. Si kuenda kusema ati hiyo kampuni hainilipangi vizuri na vile nafanyanga kazi mzuri we kuja kwanza uniambie. Unataka nikupandishie pesa na hii pesa ngapi Mi nitakupandishia na hiyo itaonyesha uwazi. Hiyo ni kuongea kwa uwazi na hiyo ni unatakanga kwa kampuni.

Kufanya kazi na timu ya mbali, inahitaji ustaarabu, utaratibu na mwendo ambao ni wa aste-aste. Kwanza, ndio tunasetup kitu ambayo inaitwa program ambayo inaitwa Discord ama Google Meet. Mara mingi ni Discord tunatumianga kwa sababu nirahisi kutumia ni end-to-end encrypted na hakuna mse anasniff, anaye ama anaeza join call bila kukua invited. So kwanza kushiriki na timu ya ambali na make sure kila mtu kwanza ame install discord kwa simu yake. Ama kwa machine yake ama laptop yake. Kisha anasign in account ana create account. Alafu kisha na create channel ambayo yenye ni ya hiyo kampuni ya hiyo timu Merad kila member wa hiyo timu. Alafu kwa hiyo channel naeza schedule meetings hapo. Yani kuna kwa hiyo server yetu ya hiyo kampuni. Naeza add kila kitu mtu anataka hadi event unaeza add hapo. Hii inasaidia sana katika kuhakikisha kazi inafanywa vizuri vile inavyofaa. Na kila mse anaona ratiba yemye inafaa kufuatwa ili kukamilisha jambo fulani. Hii inasaidia sana katika kufanya kazi na timu ya mbali.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa huko Nyeri, huko Kieni West Nyeri, lakini saa hizi naishi Nairobi, hizi sides za Roysambu. Hii ni kwa sababu nilikuja Nairobi kutafuta greener pastures. Yaani huku kuna opportunities mingi, so ndio nilikuja kukuja huku. Kwanza nilikujanga Nairobi kusoma, nikaanza kuishi Rongai. Iko Kajiado County nilikuwa nasomea Multimedia University, so ilibidi nimetafuta nyumba hizo sides za Kajiado County nikapata huko, nikaishi huko kwa miaka nne. Halafu nikahama huko after ni nimemaliza campus. Nilimaliza campus juzi hapo October, nikahama nikatoka huko sasa ndio nikakuja mahali nahishi sai, hiizi sides za Roysambu. Reason ya kuhamia huko, huku ni kwamba huko kuna maji na napenda huku. Halafu pia huko nyumbani napendanga kuenda kutabasamu tu na kuangalia vile kunakuwa. Na hii inanisaidia sana katika kuhakikisha kila kitu inafanyika vilivyo na vile inafaa, naam.

Timu bora ya mpira wa kiragbi Marekani ninaojuwa hasaa ni timu ya Kenya, ya Kenya One Stars. Hii ni timu ambayo imekuwa ikishinda hadi huko, Ujerumani huko, kimarekani kiragbi. Hii ni timu imeundwa na Wakenya wenye wamekula vizuri wako na misuri, yani wanashinda hadi international. Hii timu nilianza kushabikia tangu nikiwa mtoto mdogo. Nakumbuka nikiwa pale ivo kidato cha pili nilikuwa naenda hapa ivi Kasarani Stadium kuiwatchia wakicheza rugby na teams kama ya Comoros, Morocco ama vile Zambia na Zimbabwe. Nakumbuka walikuwa wanapatana hapa ivi Kasarani Stadium kucheza hizo mipira. Mara mingi Afrika walikuwa wanaibuka washindi wanaenda hadi hizo country za huko inje na sasa walikuwa wanapatana na kina US. Nakumbuka kuna time nimepiga US bao mengi sana hadi staki kuongelea hiyo story Either way hii timu ya Kenya ni mbaya sana na ninafaa kujulikana kila mahali.

Naam napenda maua, hii ilianza kutoka kitambu. Nakumbuka hapo, nikiwa mdogo sana Adi sikuwa najua kutembea. Kwa fence yetu, nilikuwa najua kutembea. Nilikuwa kama miaka mbili ama tatu. Nakumbuka, nakumbuka kweli, miaka tatu ye, tuseme miaka tatu Fence yetu ama, ye, fence yetu ilikuwa na maua ya Bougainville. Na hiyo maua, time imepaa mzuri na imetoa maua mzuri. Ilikuwa inaattract nyuki. Nyuki ambao waliokuja wananidunga. Lakini pia uzuri hapo chini tulikuwa na hive enye tulikuwa tunaeka nyuki hapo zinatoa asali. Sa mimi nilikuwa nafurahi sana juu nilikuwa napenda kucheza na nyuki. Zikikuja hapo nacheza nazo. Napoteza muda wangu nazo. Nazishtua elafu na toroka unajua tu vile mtoto anapenda kucheza. Ilikuwa inanipatatu siku moja. Inanipata tu hivo. Unaskia kulia. Lakini nilikuwa nalia. Hadi hivyo napenda maua ya rose pia na lili. Pia napenda ile ya bougainville nimekwambia naipenda lakini napenda lili kabisa. Kwanza zile blue lili nazipenda sana na naonanga zikikaa zinavutia sana.

Naboresha michakato ya kazi kwa kugawa kazi yangu. Na kugawa kazi yangu kunanisaidia kuweza kutofautisha katika kazi yenye inahitaji kufanywa kwa haraka na ile ambayo inaeza tegea, inaeza fanywa baadaye. Kwa hivo, kuboresha michakato ya kazi, nafanya kazi ambayo inahitaji muda mingi haraka, pia naeza tafuta hali ya ushirikiano kutoka kwa watu wengine wanao ubebeo wa hiyo sekta. Kisha baada ya hapo naeza jitafutia. Naeza fanya research yangu kuhusu hiyo kazi ingine yenye hajafanya ndo niifanye mapema kabla deadline imefika. Hii inanisaidianga sana hasa katika kufanya kazi tofauti tofauti. Bila kusababisha michakato yoyote inasave time na inakua muda kugawa kazi katika vipande vipande.

Mimi napenda kuchora, hadi kama sijui kuchora sana, napenda kuchora. Nishajaribu kupaka rangi mara tu moja huko nyumbani na mzazi. Ilikuwe inatokea vizuri but kutoka hiyo time sijaijaribu, sijui interest ilienda wapi. Lakini kuchora najipatanga nimechora vitu funny funny. Napata kwanza napatanga sana sana nachoranga tumaua tumaua hivo na kuchora ina mandhari yake, yaani kuchora inakuwanga na hisia fulani hako. Ni kama una-express vile una-feel. Naweza chora tu kila anything na-feel kwa akili. Kuna time nachukuanga tu pen ama ama pencil hivi. Nachora tu kwa kitabu. Kitu yoyote sijui ni nini nachora. Lakini after nimeiangalia after a while naona hii ni a piece of art. Nam, naona kuna kitu inaeleza. Ni vile hiyo kitu inaeleza huwezi iona tu kwa macho. Lazima huisikie ndani yako huweze kuelewana na hiyo art na huweze kulinganisha na hiyo art.

Chakula cha kigeni nishawai jaribu ni sushi. Mara ya kwanza, nilidhani sushi ni chakula tu cha kawaida. Kumbe chakula hicho ni kija wa japani kabisa kabisa. Mara yangu ya kwanza ya kula sushi, sikuipenda sana. Lakini iliacha kati flani hapo kwa mdomo wangu, ilibidi niende nionje tena nisikie ka bado ni tamu. Baada ya hapo, nikaenda nikaonja tena. Ikaendelea tu kukuwa tamu by the minute naikula. Saa hizi naikulanga sana na ni chakula cha kigeni ambacho nilikuja kupenda sana. Licha ya hayo kuna vyakula vingine vya kigeni nimejaribu ni vile saizi siezi zisema zote. Lakini acha ni nimejaribu kitu inaitwa boriki hiyo ni chakula sisi kama umejua but ni chakula cha kihindi ambacho ni sujui inapikwaje na maziwa. Lakini wanapikanga wahindi. Nishai jaribu lakini haikunibamba sana yenye ilinibamba ni sushi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kwenda kwenye conferences, workshops ama bootcamps. Hizi ni sehemu ambapo unapatana na watu kutoka maeneo tofauti tofauti, wamekuja kusoma na kujaribu kutulia. Huko ndio naendanga kila saa, huko bootcamps ku-make-sure ninaeza kusoma mambo inaendelea. Naeza kujua mambo ya kisasa na kila kitu inaenda vizuri hii inaniokoleanga sana kuelewa mambo ya dunia na vile tunafaa kuendelea. Na.

Kupanga wiki yangu ya kazi, ninaanzanga kwa kuangalia ni kazi gani zinazohitajika kukamilika kabla hiyo wiki imeisha. Naorozesha kazi hizo kwa list alafu katika kalenda yangu, naeka siku yenye nitafanya kazi fulani na fulani. Kwaza naorodhesha kazi zenye ni muhimu sana, zinafaa kumalizia kwanza juu ziko na shughuli mingi. Na nikishajua hizo kazi kwaza ninazichukua, nazifanya kwanza, nazivunja kwa vipande vipande nafanya kila kipande na time ni mialoketia kwa kalenda yangu. Hii inanisidia sana kwa sababu ninaweza kukamilisha kazi yote as long as nimeorodhesha na hakuna kazi itasaulika. Pia kuna unapatanga kuna kazi zingine ulitumiwa haukuona. Kwa hivyo naangalianga sana baru wa pepe angu. Kuconfirm kuwa hakuna kazi zingine nimetumiwa na sijamalizia. Hii inaokoa muda na inasaidia kufanya kazi kwa ukamilifu na on time.

Kinywaji ninachokipenda ya asubuhi ni chai au kahawa. Na ni kwa sababu hii ni kinywaji ambayo itasadia akili yangu kutulia naona uzuri wa vinywaji hivi navipenda kwa sababu zikona main thing, caffeine. Hadi coffee, coffee ikona caffeine na pia chai ikona caffeine. Hii ni kama drug ambayo inastimulate the brain ifanye kazi vizuri. Na kwa hivyo inafanya sana napenda kunywa kahawa ama chai asubuhi. Hili kuaktivate brain yangu ambayo inakuanga in a state of trance asubuhi. Kwa hivyo nikiamka asubuhi, nioge, nichape shawa vizuri, nitengenezi kahawa yangu ama chai inalingana. Kama nataka kukula mkate natengenezi chai juu nakuwanga na maziwa kila time na tengeneza chai, inabidi nakula ugali, ninakula na hiyo mkate na chai, na kunywa hiyo kafeini, nasikiya freshi. Saa zingine nakuwanga na kahawa na ngumu. Ngumu ni snaki ambayo, inapikwa huku Kenya, inayokuwa imekauka, lakini inakuwanga tamu sana. Kwaza uipate na kahawa asubuhi, utasikia vizuri sana. Lakini licha hayo, nimekuwa na, nikijiuliza hivi karibuni, benefit ya hizi vitu ni nini? Benefit ya kahawa ni nini? Benefit ya chai ni nini? Sijui kama iko na side effects, lakini ni taguguli nijue. Lakini nili kuwa nikisikia ati inakuwanga na side effects ati ukizoe kukunywa kahawa sana ati utakuwa addicted hivi kwamba ati hauwezi kaa bila kukunywa kahawa ama pia ati utakuwa addicted juu kahawa ni drugi yenye iko na caffeine. Lakini mi bado siamini hivo. Pia wanasema pia chai ukizoea kukunywa majani chai utakuwa addicted juu pia hiyo ni drug. Haya yote ni vile watu wanasema lakini si, sijui kama imeproviwa. Lakini nashuku at some point to some extent inaeza kuwa ukweli. Kwasababu saa zingine bila kahawa nasikianga kichwa yangu haisikii vizuri. Na nikikunywa kahawa nasikia vizuri. Kisha nasikianga siku zingine hadi kahawa inaeza fanya umwe na kichwa. Ati ukikosa kunywa kahawa utaumwa na kichwa, sijui kama ni ukweli lakini nashuku ni ukweli ninataka kuconfirm hayo yote nikitoka kukuniconfirm nitaja kukwambia.

Makubaliano ama kukubaliana ni mahali ambapo watu wawili ama pande mbili zinapatana na zina agree kuhusu mambo flani. Kuhusu njia fulani hapa wana kuja katika makubaliano fulani kuwa hata fanya hivi ama vile. Na makubaliano ni mahali ambapo watu wana kubaliana. Wana agree. Wanapo agree ama wanapo kubaliana kumaanisha wamekubali wamejadili kuwa wameona hizo terms zinawafaa zote. Na wataendelea na shughuli zao. Kulingana na hizo terms ambazo wameambiwa hapo kwa makubaliano yao, naam, makubaliano pia yanasaidia kutatua mashida mengi sana. Juu watu wanapo kubaliana inasaidia kuavoid conflict. Lakini iwapo wasipo kubaliana, inaleta vita kwa mfano angalia elfu mbili na saba Kenya. Watu hawkukubaliana kuhusu matokeo ya matokeo ya elections So wakaendelea, wakaenda kuka kuwa na vita, property ikaharibiwa, vitu manyumba zikachomwa. Yani ilikuwa mbaya, juu watu walikosa kubaliana. Lakini watu walipo kubaliana kuhusu president wao kunakua na amani na kunakua na mwelekeo katika nchi kwa hivyo mi naweza kubaliana na watu, wakubalie tu vile kuko, alafu wangangane tu hadi hata hawatakubaliana watoe matokubaliano yao vizuri ili kuepuka vita.

Mbili mbili, unataka mayai moja ama mbili? Kila kitu ni mbili, angalia tuanze kwa 'masocks', 'socks' ni mbili. Huweezi pata, huwezi vaa 'socks' moja, ukona miguu ngapi? Nikona miguu mbili. Ukona macho ngapi? Macho mbili. Yaani kila kitu ni mbili. Ukona mikono ngapi? Mikono mbili. Ukona maskio ngapi? Maskio mbili. Nini tu ukona nayo moja? Hakuna kitu uko nayo moja. Kichwa, kichwa ni kichwa, lakini kichwa hauna moja, kuna vichwa mbili na unajua hiyo kichwa ingine iko wapi. Naam. Lakini mbili, mbili ni nambari ambayo inakuaga kutoka moja. Mbili 'inarepresent' vitu mingi sana. Kwa hakika, mbili, kukua namba mbili ni kuongoza kutoka kwa kwanza lakini uko namba mbi, mbili. Mbili ni namba ambayo ni ya 'luck' kwangu, ni mbili napenda sana, Ju mbili kila kitu ni mbili, huwezi pata kitu ni moja. Kila kitu inakuanga mbili mbili.